Naweza kushiriki katika filamu nyingi zaidi, lakini ila nina filamu moja ninayoipenda. Filamu hii ninaipenda kwa sababu nili ifanya nikiwa mdogo tena nili ifanya nikiwa na ilehamu ya kuanza kushiriki katika kuunda filamu ili kuchekesha watu. Sasa mimi filamu yangu ni ya kuchekesha watu iyo pia inaitwa comedy na pia ni drama kwa upande mwengine hii filamu nili ifanya nikiwa mchanga mtoto mdogo sana wa mtoto wa miaka sita. Niliifanya nikuwa shule. Wakati mwalimu anafunza mimi nachukua kijiti na chapa mwenzangu sikio. Mwenzangu anaenda ananisema kwa mwalimu. Mwalimu ananiita. Mwalimu ananichapa viboko kadha wa kadha. Nikienda nyumbani naenda kama nimefura mapaja nikipigia nduru njiani. Hii filamu nakumbuka siku ya kwanza kuiona, nilipoona, nilikuwa katoto kachanga, katoto kadogo kenye akili ya mcha, lakini hapo nilikuwa kijana mdogo, alafu, kitu kilicho nifanya kabisa, niwe na hamu ya kufanya hizi filamu za kuchekesha watu, kusumbua, drama, ni kakangu mkubwa bimanjari. Bimanjari alileta hii hamu kwa sababu kila wakati ya alipokuwa anatoka chuo kikuu alikuwa amebeba tarakilishi, ama akona simu hasa simu hiyo ananiachia wakati mwengine na hiyo simu ndio nilikuwa natumika naenda kule mtandaoni naenda naona venye watu wanacheka. Venye watu wanafanya drama na mimi nikakua na hamu ya kufanya hicho hicho. Na sasa mimi filamu hiyo though lakini nilifanya nikiwa mdogo naezataka kurudia kuiona kwa sababu hiyo filamu inachekesha, inamasomo ya kijinsia, inamasomo ya teknolojia na pia inamasomo mengi ndani yake. Ukieza kuichambua vizuri unaeza pata ina manufaa kama ngapi kama tano hivi ama sita ya vile watu wanavyo stahili kuishi. Na kwa hivyo ukieza pata hii filamu uone, utaeza pata unaeza jua jinsi we unafaa kuiishi na wenzako, jinsi unavyofaa kuheshimu wenzako. Na pia jinsi ya kuheshimu jinsia ya kila mtu aidha ni mume ama kike, mtu yeyote yule ambaye unaweza muheshimu.

Sherehe yangu ya kupendeza lazima iwe na mazingira au mandhari nzuri. Mandhari ina mchango mkubwa sana. Sherehe ya kupendeza haitaji lazima iwe na gharama kubwa. Bali iwe na ubunifu, mapambo, yanayokisia, haiba ya muhusika, mwanga muanana na mpangilio wa vitu unazo himiza watu kupunguza. Vyote hivi huongeza dhamani. Kwa mfano, shere ya nje wakati wa machewo. Ikiwa na taa ndogo ndogo za urembo huleta utulivu na uzuri usio elezeka. Chakula na vinywaji pia ni sherehe ambayo nayopenda. Katika tamaduni zetu, sherehe ni chakula. Sherehe inayopendeza. Sherehe ni ile inayozingatia. Ladha. Tofauti za wengine. Uwepo wa vya kula asilia vilivyo pikwa na ustadi, matunda, mapya na vinywaji baridi vya aina mbalimbali. Ufanya watu wajihisi wamekaribishwa lakini zaidi ya chakula ni namna kin vyo letwa. Hudumu huduma nzuri na ya ukarimu huongeza ladha ya chakula hicho maradufu kabisa. Sherehe ninayopenda ya tatu ni burudani na muziki. Muziki ni roho ya sherehe. Muziki ni roho ya sabuni. Muziki ni sabuni ya roho. Sheree inayopendeza ni ile nye muziki unao endana na wakati wageni walio kataliwa walio alikwa wageni wakialikwa kwenye sheree nye muziki sherehe hiyo huweza kuwa ya kifani huweza kuburudisha sio kila wakati mziki wa kelele unafaa. Wakati mwingine mziki muanana wa ala au bendi inaotu mbuiza. Mubashara huleta mguso wa hali ya juu. Burudani nyingine kama michezo ya utani michezo ya utani ukua mzuri sana. Hotuba fupifupi zenye kugusa hisia ya watu pia huweza kuwa muafaka kabisa na vichekesho pia vichekesho husaidia kuondoa ukimya na kuwafanya watu wachangamke. Watu huchangamka kwenye sherehe zenye watu wana vichekesho. Ukianza kuchekesha kwenye sherehe watu huchangamka kila wakati.

Naam nimeshawahi shiriki mashindano, mashindano mengi sana, nimekuwa bingwa tajika katika mashindano mengi, nimeshiriki katika mashindano ya mipira. Kwenye mashindano ya mpira nilieza kufuzu nikafika kwenye dunia nzima mimi ndiye niliyeweza kuwa mshindi tajika kwenye mpira. Nilikuwa naeza cheza mpira kwa njia ingine hatari sana. Nilikuwa mimi ndio naeza funga mabao mengi. Mimi ndio nilikuwa mtu ninaye ogopewa katika kucheza mpira. Mimi nilikuwa naeza fanya mpira uwe wa kushangaza mpaka watu wanashtuka. Kwani ni ukweli ama ni uongo juu mimi nilikuwa nafanya mashindano. Ni mimi nimeshiriki kwenye hayo mashindano ni kama ni mimi nimeweza kuvunja rekodi ya ulimwengu huu. Hakuna mtu mwingine. Tena nimeshiriki katika mashindano ya kuendesha baiskeli kwenye tena mashindano haya ya kuendesha baiskeli mimi ndio nilikuwa mtu tajika kule kwenye kuendesha baiskeli. Nilieza kuendesha baisikeli kilomita kama hamsini kwa masaa mawili tu hapo ilionyesha kuwa mimi ni mshindi tajika, hakuna mtu anaeza nifikia kwenye kufanya vitu kama hizo za kuendesha baiskeli. Mimi naeza endesha baiskeli na nilikuwa kwenye mashindano haya nilikuwa wakati tulikuwa tunaanza kushindana hiyo baiskeli. Nilikuwa nimeekwaa laini ya nyuma kabisa, nikaeza kupita watu wote, nikakua wa kwanza kwa hiyo mashindano. Alafu kwa hiyo mashindano tulikuwa tumevalia vinyasa na nguo fulani hivi tu kama ya juu hivi kama kashati hivi kalikuwa kadogo hivi. Hiyo kashati kalikuwa kadogo na kinyasa alafu kwa hiyo baiskeli tulikuwa tumeekewa maji ya kunywa hiyo mashindano ilikuwa vizuri sana. Nilishiriki na niliweza kufurahia katika maneno hayo ya hiyo mashindano.